Nachopenda zaidi ni kuongea kuliko kuuandika. Kuongea hunipa uhuru wa kueleza mawazo yangu kwa haraka na kwa hisia ya zaidi. Ninapoongea nahisi ninaweza kujieleza vizuri, kuuliza au kujibu maswali papo kwa hapo na kuwasiliana moja kwa moja bila vikwazo. Pia kuongea hunirahisishia kushirikiana na watu wengine kujenga uhusiano na kuelewana kwa urahisi zaidi kuliko kuandika ambako mara nyingine huchukua muda na kuna hitaji umakini mkubwa.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni nyingi lakini kubwa ni wakati wa kushughulikia mabadiliko ya ghafla au vizuizi visivyo tarajiwa. Mara nyingine ninaona ni vigumu kupanga kila siku kwa wakati, hasa pale wateja au wageni wanapokuwa wengi. Pia mara nyingine ni changamoto kuwasiliana vizuri na tofauti, na watu tofauti wenye mitazamo na tabia tofauti. Hata hivyo najaribu kila mara kubaki na subira kupanga vyema. Na kushirikiana na wenzangu ili kushughulikia changamoto hizo kwa ufanisi.